Kama ningekuwa na uwezo wakuona kesho yangu, nadhani ningependa kuwa na uwezo wakuona maendeleo yangu na changamoto zitakazo kuja. Ingawa kuna siku za kesho si rahisi kutabiri. Ingekuwa poa kuona ni jinsi gani hatua nilizochukua leo zitakavyoathiri maisha yangu ya kesho na baadaye hii itanisaidia kufanya maamuzi bora. Kuepuka matatizo mapema na kutekeleza malengo yangu kwa ufanisi zaidi.